Kinywaji nacho kipenda ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa nguvu na hunifanya nijisikie mtulivu. Mara nyingi, hunywa chai ya asubui au jioni nikawa nyumbani. Nilijifunza kupenda chai tangu nikiwa mdogo kupitia familia yangu. Baada ya kunywa chai, najisikia nikiwa freshi, mwenye amani na tayari kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupumzika kidogo au kusoma vitabu au kuona televisheni. Pia mara nyingi na shughulika na masomo yangu au kupanga mambo ya kesho. Kabla ya kulala, napenda kujiandaa kwa kuoga na pia kujipamba. Shughuli hizi hunisaidia ni.

Ndio, naezaishi bila kutumia teknolojia kwa siku moja, ingawa itakwa changamoto sana. Kwa hiyo siku yenye sitakua natumia teknolojia, naeza soma vitabu, naeza ongea na familia yangu, ili kipitisha wakati, lakini itasaidia sana kwa.

Ninashughulikia makosa kazini hivi napenda kwanza kuyachabua ili kuelewa kilichotokea kisha na shauri suluhisho au kurekebisha tatizo haraka iwezekanavyo. Pia hujifunza kutokana na makosa hayo ili yasije yakajirudia tena katika enzi za hapo mbeleni.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia na marafiki wa karibu, tunakula pamoja, kucheka na kushukuru kwa maisha. Sherehe niliyoipenda zaidi ni ile yenye tulikaa nyumbani kwa amani. Napenda sana keki ya chokoleti. Kwa siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kupokea zawadi ndogo yenye maana au muda wa kupumzika.

Nalinda faragha zangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara na kutoshiriki taarifa zangu binafsi ovyo. Pia mimi huwa makini na tovuti ninazotembelea na watu ninaowasiliana nao. Njia hizi hunisaidia kujilinda dhidi ya matatizo na kunifanya nijisikie salama napotumia mtandaoni.

Ndiyo, napiga kura. Kwa sababu, ninaamini ni haki na wajibu wangu kama raia. Kupigakura, unipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu jamii na nchi yangu. Ninahisi fahari na uwajibikaji naposhiriki katika uchaguzi. Ni njia moja kutoa sauti yangu kwa amani.